Ndiyo mimi binafsi napenda kusafiri nikitumia GPS kuliko ramani ya karatasi ingawa ninaona kila moja ina nafasi yake kulingana na mazingira na aina ya safari ninayoifanya. Kwanza kabisa Napenda GPS kwa sababu inanipa usaada wa kujua njia yangu uhakikisha na muda halisi ambayo nitaweza kutumia katika safari yangu ninapokuwa safarini hasa kwenye maeneo nisiyo yafahamu vizuri GPS hunisaidia kujua nilipo kwa wakati huo huo bali uliobaki. Na muda hasa ya uliobaki ambapo nahitaji kusafiri hii hunipa amani akilini na sababu sihitaji kukakariri njia yoyote ambapo sipajui kuulizia watu ama kusimamisha watu kwenye barabara. Pia GPS hunionyesha njia mbadala badala ya kutumia njia ambazo zina foleni ajali au barabara zilizofungwa kwa mtazamo wangu hii huokoa muda na nishati yangu. Hasa katika miji mikubwa au maeneo yenye barabara nyingi zinazochanganya. Pili, GPS hunivutia kwa sababu ni ya uwezo wake wa kujifunza na kubadilika kadri ya ninavyo utumia zaidi ndivyo inavyonielewa zaidi. Huweza kunipendeza na kunipa njia zinazonipendeza na kunipendelea kunikumbusha maeneo niliyowahi kufika na hata kunionya kuhusu hatari kama kona kali au maeneo yenye mwendo mdogo. Kama msafiri nahisi teknolojia hii imefanya niwe jasiri zaidi. Kuchunguza maeneo mapya sababu najua nina msaada wa mwelekeo kila wakati. Hata nikiwa penye pekee yangu, ninasikia salama sana zaidi ya hayo ni kwa sababu nina uwezo wa kutumia GPS na inanipa maelekezo mema. Hata hivyo, siwezi kusema ramani ya karatasi haina maana kwangu. La ina maana ninapenda ramani kwa sababu ya uhalisia na mwonekano mpana safarini mzima safarini safarini mzima ramani hunipa picha kali. Na kamili ya eneo ambapo nitaenda mipaka miji mito na hata barabara mtazamo mmoja ambao GPS inakosa wakati mwingine GPS inaonyesha njia fupi lakini haionyeshi mazingira yanayozunguka ilhali ramani inaonyesha mazingira yanayozunguka kupanga safari. Mazingira yanazunguka na urahisi wa kupanga safari kila kabla ya kuanza. Ninapokaa chini ramani nahisi kama ninaishi pahali ambapo naenda kuelekea na katika safari yangu ni kama mazungumzo yangu na njia nitakazopita. Pia ramani hunifahamisha uwezo wa kufikiri na kuelewa mwelekeo bila kutegemea sana teknolojia mimi.

Ndiyo, mimi binafsi ni mimewahi kushiriki mashindano. Na uzoefu huo umekuwa na maana kubwa katika maisha yangu. Sikwa sababu ya kushindana tu. Bali kwa mafunzo nilio pata kabla wakati na baada ya mashindano. Kwanza kabisa. Kushiriki mashindano katika mashindano. Kuli ni fundisha zamani ya mandalizi kabla ya siku ya mashindano. Nililazimika kujiandaa kwa bidii kufunzwa kufanya mazoezi na kujipanga kiasili ya kiteknolojia. Nilifunzwa na kujifunza kuwa mafanikio hayaji kwa bahati tu. Bali utokana na juhudi za mara kwa mara na nidhamu yako. Wakati mwingine nilichoka au nilihisi kama kuacha. Lakini nilijikumbusha lengo langu. Na sababu iliofanya nijingize kwenye mashindano hayo. Hapo ndipo nilipo anza kuelewa kuwa maandalizi yenyewe ni ushindi wa kwanza. Pili mashindano ya hali nifundisha ushindani ni kweli na eshima kwa wengine. Nilipopatana na washiriki wenziwe. Niligundua kuwa kila mtu walikuwa na uwezo wake, mbinu zake na changamoto zake. Baada baadhi ya waliyokuwa bora kuniliko, wengine walikuwa wanajifunza kama mimi. Hii ilinisaidia kuelewa kuwa kushindana hakumaanishi kuzarau mwengine bali kujitahidi kujitambua kutoa uwezo wako ote huko ukiheshimu juhudi za mwenzako. Mimi binafsi nilifunzwa na kujifunza kushinda kwa unyenyekevu na kushindwa kwa heshima. Tatu, kupitia mashindano nilifunza kujiamini na kuzibiti hofu kabla ya kuanza nilikuwa na wasiwasi na hofu ya kushindwa au kuaibika. Lakini nilipoanza kushiriki niligundua kuwa hofu ni jambo la kawaida na kilicho muhimu ni jinsi ni livyo kabiliana na kari. Nayo kadri nilivyo endelea. Nilianza kujiamini zaidi, kuzungumza au kushiriki bila uwoga na kufanya maamuzi ya ujasiri uzoefu huu ulinisaidia katika kazi katika maisha ya kila siku kama kuzungumza mbele ya watu au kukabiliana na changamoto mpya aidha mashindano yali nifundisha kukubali matokeo ya nilio wapata siku baada ya siku mashindano bada ya mashindano ambazo nilieza kuingililia kati. Mashindano yalinifunza kuwa kuna mshindi na mshindani. Na asie kubali kushindwa si mshindani.

Mimi binafsi naskiza aina mbalimbali ya muziki. Lakini kuna mitindo fulani ninayoipenda kuhusu na kuhusu wimbo ambazo nazo zisikiza mara nyingi zaidi kulingana na hali yangu ya kihisia. Kulingana na hali ya maoneo ya video na wimbo ambazo nazisikiza. Inachofanya kwa wakati huo. Kwanza kabisa mziki wa Afrobeat na Afropop. Ndiyo, unausikiliza sana, ninausikiliza sana, aina hiyo ya mziki. Inanipa nguvu, furaha na hali ya kujiamini ninapokuwa nimechoka sana. Naweza kusikiza afrobeat, naweza kutuliza akili yangu kwa midundo yake ambayo ni ya kusisimua na maneno yanayofanya maisha yangu kuonekana na jinsia nzuri mpende mapenzi mapenzi mafanikio au changamoto hunipa. Nguvu za kueza kundelea kuzisikiza wimbo fulani. Mimi binafsi napenda afrobeat kwa sababu ya mziki unao leta hisia za ksherehe matumaini na mwendo wa maisha wa kisasa kwa Afrika. Pili mziki wa bongo Flavor ambayo ni nafasi kubwa sana. Katika orotha yangu nikiwa mtu ninae elewa kiswahili kwa ndani sana. Napenda muziki ambao ni wa kiswahili na unaelezea mambo mingi ya kiswahili na ujumbe wake mmoja kwa moja in swahili Bongo flavor hunivutia sana na kunielezea mambo mingi. Hisi sana sana hisia za mapenzi maisha ya vijana changamoto za kijamii na ndoto na mafikirio ambazo ni za kizuri. Wakati mwingine nina sikiza nyimbo za mapenzi kunipa utumaini, utulivu. Na wakati mwingine nyimbo zenyewe ujumbe mzito. Unifanya nikue zaidi ya kuhisi maisha yangu ni maamuzi. Makali ninayofanya. Mimi binafsi nahisi bongo flavor ni mziki unaongea na moyo. Tatu, hip-hop na rap. Hasa ile yenye ujumbe wa motisha na sehemu ya mziki inayoskiza mara kwa mara aina inayohusiana na kujiamini. Ninapokuwa nafanya kazi kusoma au kufikiria mipango yangu ya badae rapu. Hunipa msukumo wa kuendelea kufanya na kupambana na maneno yenye nguvu. Simulizi za maisha magumu na maafanikio yanafu letwa na ijia na juhudi ngumu ambazo ni za uvumilivu. Mimi binafsi napenda hipop kwa sababu hunipa motisha kunibrudisha na kunifanya niwe na muonekano mzuri wa kazi na subira. Pia mimi upenda kusikiza R&B na soul. Hasa ninapokuwa katika utulivu au katika safari au ninapokuwa natafakari. Aina hi ya mziki hunisaidia kupumzika, kupumzika, pumzisha akili, kupumzisha ubongo na kueza kutatua musongo wa mawazo na kuelewa hisia zangu kwa undani na kueza kujirekebisha.

Kuhusu masomo na kazi yangu, mimi niko katika taaluma ya udaktari na hii ni kazi niliichagua kwa moyo wangu wote. Nilikuwa daktari si kwa bahati au kwa kushikiliwa na kulazimishwa bali kwa sababu ya mapenzi yangu ya dhati katika shahada hii. Tangu nilipokuwa mdogo nilitaka kuwa daktari kuhudumia wakubwa na kwa watu wote wakubwa kwa wadogo wagonjwa waliofika katika waliofika katika magumu yao ya kiafya. Kila mara nilipomwona mtu akiwa mgonjwa au akihitaji msaada katika matibabu nilihisi ndani ya moyo wangu. Hamu ya kufanya kitu chochote kitakachomsaidia katika upoa wa hali yake ya kiafya. Safari ya masomo ya udaktari haikuwa rahisi hata kidogo. Masomo ya kuwa marefu, magumu na yaliyojaa presha kubwa ya kiakili na kimwili. Kulikuwa na nyakati ambazo nilihisi nimechoka sana. Nikakata tamaa au kulijihisi ni kama kweli nimeweza kufika mwisho wa safari hii. Hata hivyo kila nilipokumbuka sababu yangu ya kuwa na kuchagua shahada ya udaktari yaani kusaidia jamii na kuokoa maisha ya walio na ugumu wa maisha upya, kulinifanya nieze kuendelea namo. Masomo yangu. Maoni yangu ya kuwa msaada kwa watu walio na upungufu wa mambo ya kimwili. Kikubwa cha motisha yangu katika masomo yangu nilifunza si tu sayansi ya tiba bali pia badili ya udaktari. Nilifundishwa maamuzi na umuhimu wa huduma, huruma, uadilifu, subra na heshima kwa wagonjwa. Nilielewa kuwa daktari si mtu aliyetoa dawa tu. Bali ni mtu aliyekusikiliza, kuelewa na kutoa faraja wagonjwa wengi walio kuja wakiwa wagonjwa walihitaji faraja ya moyo bali si maneno ya hasira. Matumaini na mtu wa kuwa harakishia kuwa wataweza kuwa sawa na si pia kama wako peke yao katika safari hiyo. Hili ndilo somo kubwa nililogusa zaidi katika safari yangu ya masomo. Nilipohitimu kwanza kazi yangu ya udaktari niligundua vitendo vingi vilivyofanywa na madaktari wengi vilikuwa ni vya madharau. Nikatamani kufanya wagonjwa wa rika tofauti wahisi ni kama wako salama na mazingira mbalimbali ya kijamii. Iwapo wanakuja wakiwa na hofu, maumivu na hata kukata tamaa na maisha kazi yangu imefundisha kuwa maisha ya thamani sana kuona wagonjwa wakipona na kurudi kwa manyumbani wakiwa na buheri wa afya. Kusaidia jamii kulipitia udakari kwangu na si wito. Si ajira ya kawaida. Ni kitu lililokuwa ndani yangu. Kwa ujumla mimi ni daktari kwa sababu ya huruma iliyokuwa nayo mwa watu na masomo yangu ya udaktari yamenipata patia maarifa lakini moyo wangu ndio ambao unaweza kunifanya niweze kuendelea.

Ndiyo mimi kibinafsi napenda kuogelea. Kuogelea kwenye maji baridi hunipa tulizo wa akili. Huweza kurudisha bongo zangu kwenye kwenye fahamu mzuri. Huweza kunipa tulizo wa mawazo. Huweza kuniondolea fikra nyingi ambazo huwa zinapata na kuleta msongamana wa mawazo. Pia si kwa kujivinjari pekee yake ama kujiburudisha, pia kuwa kwa ma, kunipa utulivu mzuri na kuniwezesha kuweza ku angalia siku ya baadae na siku ambayo zimeweza kupita kwa kunipa huo utulivu. Pia huweza kunipa kunisaidia kwa kunitibu kimoyo na pia kifikra hutibu moyo wangu unaweza kunitibu kiakili pia huwezi kusaidia mwili wangu kufunguka na kuweza kurudia vizuri, roho huweza kupiga vizuri na pia hunipa burudani. Napenda kuogelea na ninge chukulia kuogelea kama kitu cha maana sana kwangu.

Mimi kama daktari jukumu ni nalolipenda zaidi kazini ni kutoa tafsiri ya sahihi dalili ya kutokana na vile mtambuzi wa kweli. Anaomkomboa mgonjwa. Kwa siri fulani isio eleweka sana nje ya ukumbi wa wagonjwa. Watu wanafikiri tunapenda kuponya ambayo ndiyo lengo ku lakini kile kinachonifanya nifikie hospitali kila siku kwa shauku ni furaha ya kuweza kuwasaidia na kutafakari kutatua matatizo. Nina po kutana na mgonjwa. Nasikiliza hadithi yao. Ninaangalia alama za mwili. Na tatu li nalo ziba. Je, hili ni dalili gani? Ninafanya vipimo. Nafanya x-ray. Inayoonyesha vikivimbe. Kisha katikati ya usiku au asubui mapema. Hutokea wakati ambao mimi uenda kuwatembelea wagonjwa. Hawa ambao ni meweza kuwatibu kwenye wadi. Huo ndio wakati wa ereka. Wangu ni kama kuwa mpelelezi wa afya. Hua na furahi sana. Ninapoweza kuwaambia mgonjwa na familia yake. Tumeipata hiyo siku kitu kisicho tambulika tena. Tunachoweza kukabiliana nalo hata kama matibabu hayaja takiwa magonjwa mengine. Ujasiri unatokana na kujua unamuokoa roho. Jukumu hili ni kutambua na kuelewa. Ndilo msingi wa kila kitu katika kupona kabla ya kufanya apasulie upasuaji. Hivi napenda kuwapa wagonjwa wangu motisha na mi hufanya. Waweze kuendelea mbele na vyovyote ambavyo anaeza kuvifanya bila ya kuwa na ugonjwa wowote. Mwenye huruma na mpendelezi wote kwa wakati mmoja. Hayo ndo mambo ambayo nimeza kuyapata nikiwa kama daktari na furaisha zaidi kwa angu. Napenda kufuraisha wagonjwa ili atoke na tabasamu na aweze kuyasahau yote. Yanayo mkabili kuelimisha wagonjwa. Ningependa kujua zaidi ambavyo anaeza kusikia mgonjwa yetu. Na kinacho msumbua mgonjwa labda ni kitu ambacho si mgonjwa ni kitu ambacho tu kinaitaji mazungumzo. Ni kama daktari napenda kuongea na wagonjwa wangu ili nieze kujua kinachowa sumbua mwilini na kinachoeza kuleta ugonjwa huo kuibuka mwilini hivi napenda kuwasaidia watu katika kazi yangu.

Tukio muhimu katika maisha yangu ni uamuzi wa kuchagua taaluma udaktari. Hili lilikuwa tukio la kipekee katika maisha yangu na sababu hiyo ndilo lili lobadilisha mwelekeo wa maisha yangu kabisa. Nilipo chagua kuwa daktari kutokana na kupenda kusaidia jamii huruma. Nilio kuwa nayo na hamu ya kuona watu wakipona kuishi maisha bora na ya amani na yenye kukosa. Mateso ya mateso safari ya masomo ya udaktari haiku wa rahisi lakini ilinijenga kuwa mtu mwenye uvumilivu nidhamu. Na moyo wa kujitea kujitolea na hadi leo tukio hilo limeendelea kunipa msukumo wa kufanya kazi kwa bidii bila uaminifu. Bidii na uaminifu. Tukio lingine ambalo limeweza kuwa muhimu katika maisha yangu. Ni ambapo niliweza kupita mitihani yangu. Lingine ambalo liliweza kuwa muhimu sana. Ni ambapo niliweza kuiti chukuliwa katika hospitali ya Kenyatta kama moja wa daktari katika hizo hospitali. Mimi sasa ni mkubwa wa daktari. Tukio lingine ni nilipopata nina matukio mengi katika maisha yangu. Tukio lingine ni siku ambao niliweza pata mwana wangu wa kwanza ambaye ni kijana. Tukio lingine ni ambapo niliweza kuwa kwa taji la kuwa daktari mwema katika nchi yote.

Natumia muda wangu wa bure. Kwa kufanya shughuli ambazo zinaweza kunisaidia katika kupumzisha akili na mwili pamoja na kujiendeleza kibinafsi mara nyingi napenda kusoma vitabu au makala. Zinazo husiana na mataluma yangu ya udaktari ili kuongeza maarifa na kuboresha ujuzi wangu wa kazi pia hutumia muda wangu wabure. Kutafakari kuhusu maisha, kupanga malengo ya baadae na kujitathmini ili nijue mambo ninahitaji kuboresha kama mtu na kama mtaalamu mbali na hayo. Napenda kutumia muda wangu wabure kufanya mazoezi mepesi ya mwili kama kutembea ama kufanya mazoezi ya kukimbia na kunyoosha viungo. Jambo ulinalo nisaidia kudumisha afya njema. Pia napenda kuenda kuogelea kama nilivyo kuwa napenda kuogelea ili kunyoosha viungo na kutuliza akili. Wakati mwingine natumia muda huo kuzungumza na familia au marafiki kushiriki mawazo na kufurahia mahusiano ya jamii. Kwa ujumla, muda wangu wa bure naitumia kwa njia chanya inayonifanya na kunipa utulivu wa mawazo. Furaha na nguvu mpya ya kuendelea na jukumu yangu ya kila siku. Wakati huu wa bure ni wa maana sana kwangu. Kwa kuwa unanisaidia kweza kupata nguvu mpya ya kuendelea na kazi. Nyingine siku ambayo itaweza kuendeleza siku ambayo itaweza kukuja na pia kuniunganisha na familia bado hunisaidia niwe sawa na wengine. Mambo haya mambo ya muda mfupi natumia muda wangu wa bure kupumzika na kujijenga. Mara nyingi kusoma vitabu, vitabu mbavyo vinaweza kunisaidia na kuniongezea maarifa katika bongo zangu, kutafakari mambo ambayo yameweza kufanyika wiki mzima na mamba yote ambayo watakuja kufanyika. Kufanya mazoezi mepesi, kukimbia, kuenda jimu, kuwogelea na pia kulala ambako kunanisaidia kurudisha nguvu yangu ambayo itaweza kunisaidia kuendelea na kazi yangu na kushirikiana na familia au marafiki. Kila jirani ambaye hatujakuwa tukiwasiliana naye siku hiyo ya bure nitaweza kuwasiliana naye. Hii inasaidia kuondoa stress na kuondoa msongamano wa mawazo. Akilini mwangu, kuboresha afya na kunipa afya ya kutamanika na kunipa nguvu mpya kwa shughuli za kila siku ambazo nitakuwa nikizitekeleza baada ya mambo haya yote ya kufanya wiki hiyo yote ambayo nilikuwa kazini. Wakati huu ambao sina mambo ya kufanya huo ndio wakati mzuri wa kumshukuru mola kwa mambo ambayo ameweza kunisaidia na kunifanyia. Na kuweza kuwachukua vijana kuwaambia mambo ambayo yako mbele ili wasiweze kuja kupotea.

Mara nyingi mimi hupiga picha kwa hiari na kwa ajili ya kumbu kumbu. Sikila siku au kila wakati napenda kutumia kamera au simu yangu katika kupiga picha zinazo husiana na matukio muhimu katika maisha yangu nikua miu napiga picha wakati wa nyakati za vitu ambazo ningependa kufikumbuka. Mandhari nzuri au watu wa familia na marafiki. Kupiga picha kuna nisaidia kurekodi kumbuka kumbukumbu za zamani ambazo zinaweza kurudiwa kuona tena baadae. Na pia kunipa furaa ya kuridhika kiakili. Kwa mfano, nikishuhudia tukio maalum kama sheree za familia hafla za jamii au mandhari ya asili ya kuvutia. Mara nyingi, huchukua picha kathaa. Ili kuhakikisha kwamba kumbu kumbu hizo zinafadhi hifadhiwa kikamilifu naweza kubaki kwenye bongo ama kweza kuonekana ni inapotaka kuziona. Mbali na kumbu kumbu napenda kupige picha pia kwa ajili ya burudani na ubunifu. Mara nyingi napiga picha za wandhari, wanyama au vitu ambavyo ni vya kila siku. Kwa mtazamo wa kiubinafsi na ubunifu ni kijaribu kuonyesha urembo ulio katika maisha ya kila siku. Hisi tu inapo furaha bali pia inachangia kujenga uhusiano na ubunifu. Na uangalifu wa maelezo madogo ambaoa mara nyingi hayatambuliki lakini yanadhamana kubwa. Kupiga picha kuna weza kuleta kumbu kumbu na kwendeleza ujuzi wa teknolojia wangu katika dunia kwa mtazamo tafauti. Pia napiga picha wakati wa safari au matembezi ya nje. Kutoka kwenye mandhari ya milima, moto, mito, mibustani, hali, miji, ndogo ndogo. Napenda kunasa kila kitu kinacho vutia macho yangu. Hii ni njia ya kuunda kumbu kumbu na mandelezo ya maisha yangu. Na kuonyesha historia ya kila nilichoshuhudia mara nyingine. Ninapo zeeka yatakuja kuleta maana sana kwa wajukuu ama kwa watu ambao hakuweza kufika kule picha hizi huipatikiwa kwenye mitandao au kushirikishwa na marafiki wa familia lakini kwa kawaida ni kwa ajili ya kumbu kumbu binafsi. Kupiga picha mara nyingi si kazi pekee ni sehemu ya maisha yangu ya kila siku ambayo hunisaidia kudhamini uzuri wa kumbu kumbu za matukio. Kwa ujumla na piga picha wakati ninapo hisi umuhimu au kuvutiwa na jambo fulani. Si kwa dadi fulani wakati mwingine ni mara moja kwa tukio moja. Wakati mwingine picha nyingi huchukuliwa ili kuhakikisha kila ndoto au kumbukumbu inahifadhiwa. Piga picha. Kupiga picha kwangu kuna mchanganyiko wa kumbu kumbu.

Napenda sanaa ya aina mbali mbali lakini hasaa sanaa ya kuona. Kama picha mchoro na mchoraji wa mandhari ya asili sanaa hii hunivuta kwa sababu inafungua njia ya kueleza hisi ya mawazo na hadithi bila kutumia maneno. Napenda kuangalia jinsi msani anavyo weza kutumia rangi. Mwanga na mitindo kutofauti kuwasilisha ujumbe au hiia fulani. Kwa mfano picha zenye mandari ya asili au miji huniweka katika hali ya kutafakari. Kunifanya nisikie amani na kunielewa uzuri wangu. Uzuri wangu uzuri wapali hapo na ulipo kila mahali. Sanaa ya kuona pia hunifundisha uvumilivu na mambo ambayo niya kutaka kuendelea na kunipa moyo kila ambapo na kufa moyo. Sababu mara nyingi unatakiwa kutafakari undani wa kila kitu kilichochorwa au kuangalia mwanga na kivuli kwa umakini ili kupata maana kamili. Mbali na sana ya kuona napenda pia sana ya kisasa au abstract ambapo msanii anatu hutumia miti ndo isio ya kawaida michoro siyo ya mpangilio wa kawaida au rangi zisizo changanya. Hisi a tofahuti. Sana hii inavutia kwa sababu inani umiza kichwa kwa njia chanya. Inani sukuma kufikiria kwa kina kuelewa mana ilio fichika na kujijaribu kuungalia na kuunganisha hisia zangu kwa nazile za maskini na msani kumakini mno. Wakati mwingine sana ya abstract inachangia kuibua mzungumzo na fikra. Kwani kila mtu anaona na kuelewa kitu tofauti kutokana na uzoefu wake binafsi. Hii inafanya sanaa ikuwe njia yenye guvu ya mawasiliano ambayo hunivutia kwa maneno. Lakini bado inaweza kuwathiri moyo na akili kwa kina. Sanaa ya kipendwa sana sanaa ya kipendwa sana pia ni sana ya kazi ya mikono. Kama ukungu, michoro, mchiroro wa mbao au kazi za kazi mikononi kitamaduni. Napenda kuona jinsi watu wanavyo weza kutumia mikono yao kuunda na kitu kizuri kipeke na chenye thamana. Sana hii inashawishi kuheshimu kazi ngumu kuvumilia na ubunifu wa binadamu pia sanaa hii kwa upande mwingine napenda sana inayohusiana na michezo ya mwendo kama mziki na dansi.

Nafanya mazoezi ya mwili mara kadhaa kwa wiki. Mara nyingi ni katika siku tatu au tano. Tulikulingana na ratiba yangu ya kazi na shughuli za kila siku. Napanga mazoezi ya haya kwa makini ili kuhakikisha mwili unapata nguvu Stamina na afya njema bila kuwa mzito sana na kuchoka kupita kiasi. Mazoezi haya mara nyingi ni mchanganyiko wa mazoezi ya mepesi na mepesi ya moyo. Kama kutembea, kukimbia kwa mwendo wa wastani. Au kuendesha baiskeli pamoja na mazoezi ya nguvu. Kama kuinua uzito au kufanya mazoezi ya mikono. Kwa kutumia mchanganyiko huu ninahakikisha mwili wangu unakuwa mwenye afya na huendelea kuwa imara. Huku nikiepuka kuumia na au kuchoka kupita kiasi. Naweka ratiba yangu vyema ili nisije nikachoka au kuumia. Bila na hilo napenda kufanya mazoezi ya mwili au njia ya burudani kama mchezo ya kigeni au mchezo ya nje. Mfano mpira wa miguu, kuruka kamba na mchezo wa midogo ya marafiki. Hii inafanya mazoezi kuwa ya furahisha. Na si lazima kila wakati ni kazi ngumu. Mazoezi haya huweza pia kupunguza stress. Kuboresha usingizi kuongeza nguvu wa akili. Jambo muhimu sana hasa kutokana na jukumu yangu kazi ya udaktari ambayo mara nyingi ni yenye changamoto. Kwa hivyo mara ngapi inafanya mazoezi ya mwili inatagemea na ratiba na hali yangu ya mwili siku zote na siku hiyo. Lakini kwa wastani wakati watatu wakati ya tatu hadi ya tano kwa wiki na kila kipindi cha mazoezi hudumu takriban dakika thelathini au sitini. Mazoezi haya ni sehemu muhimu ya maisha yangu. Si tu kwa afya ya mwili bali pia kwa afya ya akili na udhabiti wa hisia kwani mwili wenye afya hubeba akili na moyo kwa ufanisi zaidi. Na huweza kuongezea jinsi ya mwili kuweza kufanya kazi na pia mwili hufanya kazi kwa njia nzuri. Akili nazo huboreka na hukoma. Mwili huendelea kupata hali nzuri na chakula ambacho umekula vyema huweza kutumika ndani ya mwili na kusambaa. Hii mazoezi hufanywa kwa dakika thelathini. Mimi hufanya kwa dakika sitini ili kuweza kuweka mwili wangu vyema na kuku kuenda kando na hatari ya magonjwa mingine ya moyo na hata ya viungo.

Uzoefu wa kushangaza niliowahi kupata, ni wakati nilipo saidia kuokoa maisha ya mgonjwa, kwa, mara ya kwanza. Tukio hilo, lilitokea kwenye hospitali niliokuwa nikifanya kazi ya udaktari ambapo, ugonjwa ulikuja akiwa katika hali hatarishi. Akiishiwa nguvu na kwa dalili ya hatari papo hapo nilihisi, changanyiko wa hofu na msisimko. Wa akili kwani jukumu la maisha ya mgonjwa, ilikuwa mikononi mwangu na wenzangu. Nilijua kuamba, kila hatua ya haraka, kila maamuzi niliofanya, inge athiri mmoja kwa moja maisha ya mtu huyu nili litaka na kuitaji umakini mkubwa taha hathari na mafunzo yoyote ya liyopata kutoka niliko somea na ujuzi wote ambao niliyokuwa nao na wakati huo nilihisi uzito wa jukumu la udaktari kwa njia ambayo sikuwa nimeu wahi kuhisi kabla. Nilikuwasanya mawazo yangu haraka, nikafuatilia inshara za ugonjwa kwa makini na kufanya ka, hatua zilizohitajika ili, kuokoa maisha yake. Kila kitendo kulichofanywa kutokana na kitu kutua hadawa kwa wakati sahihi, kufuatia apigo ya moyo, hadi kushirikiana na wenzangu kwa haraka. Kuli hitajika kwa ufanisi. Nilisikia mshangao watadhari kwa kua kila sekunde ilio hesabu baada ya kujihata, zetu. Mgonjwa alianza kuonyesha dalili za kuimarika. Mapigo ya moyo, yalipungua kuwa ya kawaida na pumzi yake ilikawa ya kawaida zaidi. Hapo ndipo nilipo anza kuhisi furaha. Isio eleweka na isio elezeka na shukrani. Kuona maisha ya mtu, likirudio kuonekana na kuniletea furaha kubwa na mshangao wa kweli. Tukio hili lili fundisha mambo makubwa. Kwanza ilidhibiti mara moja, na kuwa nguvu mwana ya taaluma yangu ya udaktari. Sio tu kuamba ni kazi, bali ni shughuli ya heshima kubwa ambalo, linaweza kubadilisha maisha ya, mtu mmoja kwa moja. Pili, nilijifunza, dhamani ya ushirikiano na mawasiliano, kwa sababu bila msaada wa wenzangu, ufanisi wa kutoa zetu za kutoa hatua zetu ungekua mdogo. Tatu, nilifundisha uvumilivu kwa utulivu hata katika hali ya hadhari na hatari. Akili ilio kaa tulivu, tuli kama maji ya mtungi kaa singe. Taka wenzangu wa stuke na kuwa na hofu, ili, tusipoteze, mwenzetu.

Napenda kufanya mambo mbalimbali na marafiki zangu. Hasa yale yanayo jenga urafiki wetu na kutupa furaha. Moja ya shughuli tunazopenda kuzifanya tukiwa kama marafiki kwapa moja tukizungumza na kubadilisha na mawazo. Mara nyingi tunakaa chini tukiongea kuhusu maisha yetu changamoto tunazo kuwa tunazo zipitia ndoto zetu na malengo ya baadaye mazungumzo haya mara nyingi huwa na utulivu na hufanya tufikiri mambo yetu yote kwa kina huku tukibadilisha na ushauri na mitazamo tofauti. Hiisi tu kwa uboresha uhusiano wetu bali pia ni tuweze kuelewa bila umoja vizuri zaidi kujenga mshirikiano wakweli na kufurahia hisia za rafiki wa dhati. Mara nyingi hatu zungumzi mambo makubwa tu bali pia tunacheka pamoja kushirikia na hadithiza kuchekechesha na kufurahia wakati wa pamoja bila hofu au mashairi na masharti yoyote. Bali na mazungumzo. Napenda pia kutoa pamoja na marafiki zangu kwa matembezi burudani au shughuli za nje tunapenda kwenda bustani maeneo matulivu au hata kwenye mikahawa na magahawa zi nazokuwa karibu ambapo tunapata nafasi ya kutulia, kupumzika na kufurahia muda pamoja. Wakati mwingine, tunapanga shughuli za michezo. Kama mpira wa miguu, kikapu na michezo midogo ya nje. Jambo linaloosaidia kuboresha afya yetu na kutuweka katika hali ya kuwa hai. Kutoa pamoja kuna tupa hisia ya ushirikiano na furaha. Kwa ni siku ambayo tunafurahia mwili wetu bali pia tunashirikiana hisia za furahisho letu. Mshirikiano na mshirikia mshikamano wa kijamii. Pia napenda kushirikiana na marafiki zangu katika shughuli za kijami au za kujitolea kwa ni mara nyingi tunapata nafasi ya kusaidia wengine na kujenga jamii yetu. Kwa mfano, mara nyingine tunashiriki katika kampeni za usafi. Kusaidia shule za watoto au kushiriki katika shughuli za jamii zinazolenga kuboresha maisha ya watu. Shughuli hizi hutuunganisha zaidi kwa sababu tunashirikiana pamoja kwa ni anjema. Tukijua kuwa kila jitihada ndogo tunaichukuwa inaweza kubadilisha maisha na kutuweka katika maisha nzuri urafiki wetu unakuwa imara zaidi kwani unajengwa na sisi tu kwa furaha na burudani bali pia mshirikiano wa dhati na malengo ya pa moja.

Kila asubuhi ninapoamka napenda kuanza siku yangu kwa taratibu zinazowezesha akili kuamka na kuweza kuwa sawa kikamilifu kwa makini na kuwa na nguvu za kuendelea shughuli za kila siku kwanza kabisa napima na kuamsha mwili wangu kwa kuepuka kulala tena. Kisha ninapumua kwa kina ili nikuwel na hewa safi kwenye mapafu yangu. Mara nyingi hufuata mazoezi mapesi ya mwili kama kujinyoosha, kufanya mazoezi chache au kutembea katika dakika chache ndani ya nyumba au nje. Jambo linalolifanya na kusaidia kuongeza mzunguko wa damu na kunifanya nijisikie macho na tayari kwa siku. Baada ya hapo napenda kutumia muda mdogo kufikiri au kutafakari kuhusu siku yangu. Hii ni pamoja na kupanga kazi muhimu na siku malengo madogo na kila siku na kujiandaa kusalimisha siku mzima yangu kwenye siku kwenye mambo yatakayofuata mara nyingine napenda pia kusoma au kusikiliza kitu cha kufunza au cha kiroho kama, maandiko mafupi makala au maneno ya motisha ili kuanza siku nikiwa na fikra chache chanya na moyo mtulivu. Kisha napenda kuendelea na kujiandaa kwa shughuli za kila siku kama kuoga kuvaa nguo na kisha kusikiliza mwili na akili yangu. Kupitia chakula cha asubuhi chenye lishe chakula chasubui ni muhimu sana. Kwa sababu kunachangia nishati ya mwili. Unyenyekevu wa mawazo na dhabiti wa hisia mara nyingi napendelea chakula chenye mchanganyiko wa proteini na matunda na wanga mdogo. Ili niwe na nguvu ya kuhudumu siku yote ambayo itaeza kufika siku mzima. Ili nieze kuwa mzima mchana kutwa bila kuchoka. Mara nyingine napenda pia kutumia dakika chache kati kufanya maandalizi ya kazi au masomo. Kwa mfano kuangalia ratiba ya siku kupanga mikutano au kupitia mafaili muhimu mafaili ambayo ni ya kazi na yangehitajika kupitiwa na kujua maarifa ya hapo. Na saa zingine napenda pia kuanza na kujitayarisha kisaikolojia asubuhi nzima ya fursa ya kuja kupambana na siku nzima kimwili na kifikra. Na ambapo napenda kuwacha akili yangu nikiwa na amani ili nieze kuanza siku nzuri nikiwa na amani yangu. Kuhakikisha siku nzima nitakuwa venye tija, amani na mafanikio. Kwa hii, yenye furaha na yenye mshirikiano wa ndani shughuli zote zinazokuja hii ni njia yangu ya kuhakikisha kila siku ni yenye tija.